Ndiyo niliwahi kufuga mbwa nyumbani na ilikuwa rafiki mzuri sana. Nilimpenda kwa sababu alikuwa mtiifu, mlinzi na mwenye upendo. Kila siku nilikuwa nikimhudumia kwa kumpa chakula maji na kumpeleka matembezi mafupi jioni. Kupitia kumfuga, nilijifunza uwajibikaji na huruma kwa wanyama. Kwani walihitaji uangalizi wa kila siku kama vile binadamu. Wakati mwingine nilifuga pia kuku kwa ajili ya mayai, jambo lililonifundisha zaidi kuhusu kazi ya uvumilivu. Kwa ujumla kufuga mnyama kulinifanya nijue thamani ya upendo uaminifu na kujali viumbe wengi na wengineo. Na hadi leo napenda sana wanyama.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini ni Apple kwa sababu bidhaa zake zina ubora wa hali ya juu, zinadumu na zinafanya maisha kuwa rahisi na zenye ufanisi. Napenda jinsi wanavyo weka, ubunifu, urahisi wa matumizi na usalama katika bidhaa zao kama vile iPhone, MacBook na iPad. Pia ninaamini kampuni hii kwa sababu inaweka mazingatio makubwa katika faraga na usalama wa matumiaji. Jambo linalo ongeza kuaminika kwa bidhaa na huduma zake. Zaidi ya hayo, Apple hutoa mfumo mzuri wa msaada na huduma kwa wateja. Jambo linalo lifanya kuwa kampuni inayaoaminika yenye mvuto duniani. Kwa jumla, ni naamini kampuni za teknolojia zinazo onyesha ubunifu, usalama na huduma bora kwa wateja. Na Apple ni mfano mzuri wa hilo.

Zoea nzuri nililolijenga ni kusoma kila siku asubuhi, kila siku hata kama ni dakika ishirini tu huwa nakaa kwa utulivu nikisoma kitabu au makala ya kujifunza kitu kipya. Zoea hili lilinisaidia kuboresha ujuzi wangu, kuongeza msomaji wangu na kukuza mawazo yangu. Pia linanisaidia kuanza siku kwa utulivu na akili timamu. Badala ya kuanza kwa haraka au mkanganyiko nikikosa kufanya zoea hili napenda kujua haraka kuwa siku yangu haikuwa yenye mpangilio mzuri. Na mara nyingi nahisi nimepoteza nafasi ya kujijenga. Kwa jumla, zoea hili limenisaidia kujenga nidhamu, maarifa na utulivu wa akili. Jambo linalo ongeza tija katika maisha yangu ya kila siku.

Mimi ninatumia kompyuta zaidi kwa kusoma, kufanya kazi za shule au kazini na kupata tarifa mtandaoni. Kompyuta hufanya kazi hizi kwa urahisi na haraka. Kwani ninaweza kuhifadhi nyaraka, kuandika ripoti na kufanya utafiti kwa urahisi. Pia ninatumia kompyuta kwa burudani kama kuangalia video, kusikiliza mziki au kucheza michezo midogo. Wakati mwingine hufanya mawasiliano kuwa rahisi kupitia barua pepe au programu za mtandao ya kijami. Kwa jumla, kompyuta ni zana muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Kwani inasaidia kujifunza, kufanya kazi, kufanisi na kuungana na watu.

Ninapenda kununua zaidi vitabu na vifaa vya kujifunzia kwa sababu vinasaidia kukuza ujuzi wangu na kupanua maarifa. Kila kitabu kipya ni fursa ya kujifunza kitu kipya na kufikiri kwa njia tofauti. Pia napenda kununua vitu vya kujipamba au mavazi. Hasa pale ninapohitaji kuboresha muonekano wangu au kuonyesha mtindo wangu binafsi. Vitu hivi hufanya njiisikie vizuri na kuongeza kujiamini. Kwa jumla, ninapenda kununua vitu vinavyo nisaidia kujifunza, kujiendeleza na kufurahia maisha. Kwa njia ya furaha na ubunifu.

Ninaposhambulia tatizo kazini, kwanza huwa naliangalia tatizo kwa utulivu ili kuelewa chanzo chake. Napenda kuanza na kuuliza maswali muhimu na kukusanya taarifa zote zinazohitajika kabla ya kuchukua hatua yeyote. Kisha huwa najaribu kutengeneza suluhisho kwa mpangilio nikizingatia njia zinazoweza kutoa matokeo bora kwa muda mfupi na kwa ufanisi. Mara nyingi napendekeza suluhisho chache. Kisha kuchagua ile inayofaa zaidi. Nikishirikiana na wenzangu au wa timu, napenda kushirikiana mawazo kwani kila mtu ana mtazamo tofauti unaoweza kusaidia kutatua tatizo haraka. Ikiwa suluhisho linashindikana, napanga mbadala au ninapanga hatua za kurekebisha tatizo. Kwa jumla napenda kushambulia tatizo kwa utulivu, mpangilio na kushirikiana. Jambo linalohakikisha tatizo linatatuliwa kwa ufanisi na kutoathiri mahusiano kazini.

Utaratibu wangu wa kila asubui uwanza kwa kuamuka mapema, mara nyingi nikifurahia dakika chache za utulivu kabla ya kuanza siku. Kwanza, huoga na kuandaa mwili kisha kunywa maji au chai ya moto ili kuamuka vizuri. Baada ya hapo napenda kufanya mazoezi madogo kama kupumua kwa kina au kutembea ili mwili wangu uwanze kuwa na nguvu. Kisha upanga kazi za siku hiyo kuandika orodha ya majukumu muhimu na kupanga muda kwa kila jambo. Baada ya kupanga hupumzika kwa muda mfupi kwa kusoma au kusikiliza mziki wa utulivu. Jambo linalo niwezesha kuwanza siku kwa akili safi na mtazamo chanya. Mara nyingine napenda pia kula kifungua kinywa chenye afya kabla ya kuondoka kwa shugli za kazi au shule. Kwa jumla, utaratibu hu wa asubui, unanifanya niwezeshwe kuwa na mpanglio, nguvu na utulivu. Jambo linalo ongeza tija kwa siku mzima.

Kinacho nipa motisha kazini ni kujua kuwa kazi yangu ina maana na inachangia mafanikio ya timu au shirika. Napenda kuona matokeo ya jitihada zangu yakileta mabadiliko chanya au kusaidia wengine kufanikisha malengo yao. Pia napata motisha kutoka kutambuliwa kwa bidii yangu kama shukrani ama pongezi. Kutoka kwa wenzangu au wasimamizi, hii hunifanya nijisikie, kuthaminiwa na kuhamasika kufanya kazi zaidi. Changamoto pia hunipa motisha. Kwani mara nyingi napenda kuthibitisha uwezo wangu kwa kushughulikia tatizo gumu ama kufanikisha mradi mgumu. Pia, kufikiri kuhusu malengo yangu ya muda mrefu, kuna niimarisha kuendelea kufanya kazi kwa bidii na nidhamu. Kwa jumla, motisha yangu kazini inatokana na maana ya kazi, pongezi, changamoto na malengo ya kibinafsi. Yote yanachangia furaha kazini.

Ndio, napenda kuvaa saa, hasa zile zinazo faa mtindo wangu na kazi. Kuvaa saa, kuna saidia kujua muda kwa urahisi, hasa wakati nina shuguli nyingi au mikutano zaidi ya hapo, napenda saa zenye ubora na mtindo wakuvutia. Kwa sababu, hunionyesha mtazamo wangu wa utaratibu na heshima kwa muda. Wakati mwigine kuangalia saa pia hunikumbusha kusimamia muda wangu vizuri na kuhakikisha ninafanya kila jambo kwa wakati. Kwa jumla, kuvaa saa si tu kwa mtindo, bali pia ni njia ya kudumisha nidhamu na mpangilio katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda chakula kitamu kwa sababu huniletea furaha na kunifanya nijisikie vizuri. Chakula kitamu ni zaidi ya ladha tu, ni njia ya kufurahia maisha na kushukuru kwa riziki. Napenda vyakula vyenye harufu mzuri, ladha ya kipekee na vilivyo pikwa kwa upendo. Wakati mwigine, napenda kujaribu vyakula vipya kutoka sehemu tofauti. Kwani hunisaidia kujua tamaduni mbali mbali. Chakula kitamu pia huleta watu pamoja kama wakati wa familia au marafiki wanapokaa mezani wakicheka na kula pamoja. Kwa jumla, chakula kitamu hunipa nguvu, furaha na kumbukumbu nzuri. Hasa pale tunapoliwa katika mazingira ya upendo na amani.

Utotoni nilipenda sana kucheza michezo ya nje na marafiki, kama kuruka kamba, kucheza mpira na kutengeneza magari ya waya. Michezo hiyo ilinipa furaha, urafiki na afya njema. Pia nilipenda kusikiliza hadithi kutoka kwa wazazi na babu au bibi, kwani zilinifunza maadili na kunifanya nipende kusoma vitabu. Wakati mwingine nilifurahia kuchora na kuandika hadithi fupi, jambo lililo nisaidia kukuza ubunifu wangu. Nilipenda pia kusaidia nyumbani, hasa katika kazi ndogo kama kufagia au kumwagilia mimea. Kwa jumla utoto wangu ulikuwa wa furaha, michezo na kujifunza. Na mambo haya yamechangia kuwa mtu mwenye bidii na ubunifu. Ninayo endelea kuwa nayo leo.

Bado sijawai kusafiri kwa ndege, lakini ninahamu kubwa ya kujaribu siku moja. Kila mala ninapoona ndege ikipaa angani, ninahisi msisimuko na udadizi wa kujua inavyokuwa ukiwa juu ya mawingu. Nafikiri kusafiri kwa ndege ni uzoefu wa kipekee unaokupa nafasi ya kuona dunia kwa mtazamo tofauti na kufika mbali kwa mda mfupi. Ningependa siku moja kusafiri kwa ndege, kuenda nji nyingine, kujifunza tamaduni mpya na kuona mandhari mazuri. Hata kama sijawai kupanda ndege, ninapenda kusikiliza hadithi za watu waliowai kusafiri. Na zinanifanya niamini kuwa ni jambo la kufurahisha na la kukumbukiwa.

Wazo zuri ninalokuwa siku ya leo ni kuzingatia mambo madogo yanayoweza kunipa furaha na amani. Nataka kuanza siku kwa utulivu nikifanya shughuli ndogo lakini muhimu. Kama kupanga kazi zangu, kufanya mazoezi madogo na kushirikiana na familia au marafiki. Pia wazo langu ni kujifunza jambo jipya leo kama kusoma makala au kitabu kinachoongeza ujuzi wangu. Hii italeta motisha na hisia ya kufanikisha kitu chenye maana. Zaidi ya hayo napenda pia kutoa msaada kidogo kwa wengine kwa maneno au matendo madogo. Kwani kunifanya nijisikie furaha na kuridhika. Kwa jumla, wazo langu zuri ni kufanya siku ya leo iwe yenye tija, furaha na amani.

Kitabu kinacho ninachokipenda zaidi ni Things Fall Apart, chinua achebe, kwa sababu kinaonyesha maisha, tamaduni na changamoto za jamii ya kiafrika kabla na baada ya ukoloni. Kitabu hiki kimenifundisha umuhimu wa utamaduni, heshima na madili huku kiki washa, hisia, za huruma, hasira na furaha kwa wakati mmoja. Napenda pia jinsi mwandishi anavyo boresha maneno yake na kuandika kwa uwazi na uhalisia. Jambo linalonifanya hadithi kuwa ya kuvutia na rahisi kuelewa. Kitabu hiki pia kimenifanya nifikirie kuhusu athari za mabadiliko ya kijami na maamuzi ya binadamu. Jampo linalo ongeza ufahamu wangu wa maisha. Kwa jumla kitabu hiki si burudani tu bali pia somo la maisha na mungozo wa maadili. Na kila wakati ninapo soma hunipa mtazamo mpya na kufungua akili yangu.

Ndio, niliwahi kulima shambani, nyumbani, hasa wakati wa likizo au wakati wakusaidia familia. Nilipenda kulima mboga na nafaka, kwani kunanisaidia kujifunza jinsi mimea inavyo kua na umuhimu wa kazi kwa bidii. Kupitia kulima nilijifunza pia uvumilivu na nidhamu, kwani kilimo kinahitaji muda, waangalizi na juhudi za kila siku. Nilifurahia sana kuona matunda au mboga zinapokua na kuvuna baada ya jitihada zetu. Kwa jumla kulima kuna nifundisha kuwa mara zote juhudi huzaa matunda. Na pia kuna nipa heshima kwa chakula na mazingira.

Ndiyo, napenda sana kuendesha baisikeli. Kwa sababu ni njia nzuri ya kujiburudisha na kufanya mazoezi. Kila ninapoendesha baisikeli nahisi upepo usoni na uhuru wa kusafiri bila haraka. Ni wakati mzuri wa kutafakari kufurahia mazingira na kupumzika akili. Kuendesha baisikeli pia kuna saidia kuweka mwili wangu katika hali nzuri ya afya. Kwani nina mazoezi yanayo jenga, nguvu na uvumilivu. Wakati mwingine napenda kuendesha pamoja na marafiki. Jambo linalo, ongeza furaha na urafiki. Kwa jumla, baisikeli si chombo cha usafiri tu. Bali ni njia ya kujitunza, kupumzika na kufurahia maisha kwa uraisi.

Mimi nina pendelea kusoma habari mtandaoni zaidi ya gazeti kwa sababu ni haraka rahisi kufikia na huwezesha kupata tarifa za hivi punde kutoka sehemu mbalibali duniani. Mtandao pia unanikataza kuwa na tarifa nyingi, picha na video zinazo ongeza uelewa wangu kuhusu matukio yanayotokea. Hata hivyo, napendelea kusoma gazeti mara chache pia, hasa zile za kila siku au za kitaalamu. Kwani zinasaidia kujifunza kwa utulivu bila usumbufu wa matangazo au matangazo ya mitandaoni. Kwa jumla nashiriki habari mitandaoni, kwa sababu ni rahisi, inafaa kwa maisha ya haraka na inatoa mwanga mpana wa matukio. Huku ni kitumia gazeti kama nyenzo ya kutafakari na kupumuzika.

Ninajenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kuwa na heshima, kusikiliza na kushirikiana kwa usahihi. Kila mara napenda kuanza kwa kuzungumza kwa heshima na kuelewa mitazamo yao, kwani hili hufanya mazungumzo kuwa raisi na yenye ufanisi. Pia napenda kushirikiana katika kazi za pamoja, kusaidia wenzangu pale wanapo itaji na kusherekea mafanikio ya timu. Hii huimarisha imani na urafiki kazini. Mara nyingine napenda kutumia muda kidogo, kuzungumza kwa urahisi na marafiki wa kazini, kuunda mazingira ya kirafiki na ya kuvutia. Kwa jumla, ninajenga mahusiano kwa utulivu, msaada na uwazi. Jambo linalonisaidia timu kufanya kazi kwa tija na amani.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, kwanza huwa nasikiliza kwa makini mawazo na mitazamo ya kila mshiriki. Hii inasaidia kila mtu kuhisi kuthaminiwa na kutoa mchango wake bila uoga. Pia, napenda kushirikiana kwa uwazi, kueleza mawazo yangu kwa heshima na kuelewa wenzangu, ili tuweze kufikia malengo ya pamoja. Mara nyingi tunapanga majukumu kwa kila mmoja kuhakikisha kila mtu anaelewa jukumu lake na jinsi linavyosaidia timu. Nikikutana na changamoto napenda kutafuta suluhisho kwa pamoja badala ya kushinikiza mawazo yangu pekee. Zaidi ya hayo napenda kuonyesha shukrani na pongezi pale ambapo wenzangu wamefanikisha kazi fulani. Jambo linaloongoza motisha na mshikamano wa timu kwa jumla, kazi ya ushirikiano inafanikiwa kwa kusikiliza, kushirikiana, kusherehekea mafanikio na kutafuta suluhisho pamoja.

Wakati nina mgogoro na mtu kwanza hufanya niwe mwenye utulivu na kutochukua kuhasama wa mara moja na penda kusikiliza kwa makini upande mungine ili kuelewa hisia na sababu sa mugogoro huo. Baada ya hapo, huwa naelezea hisia zangu kwa heshima. Nikieleza tatizo bila kuashiria lawama. Mara nyingi hufanya niwe na msungumuso ya kweli nikijaribu kupata ufafanusi na suluhisho la pamoja. Ikiwa suluhisho halionekani mara moja, napenda kupumzika kidogo na kuendelea mazungumuzo baadaye ili kila mtu awe na mtazamo safi. Pia mara nyingi napenda kutumia ushauri wa mtu watatu anaye aminika kama mgogoro unakuwa mgumu. Kwa jumla ninaamini mgogoro unaweza kutatuliwa kwa utulivu, heshima kusikiliza na kushirikiana bila kuharibu uhusiano.

Asubuhi niliamuka mapema takribani saa kumi na mbili na nusu asubuhi. Kitu cha kwanza nilichofanya baada ya kumka nikunywa ya glasi ya maji. Na kufanya mazoezi madogo ya kupumua ili kuamsha mwili na akili. Baada ya hapo niliandaa sehemu yangu kidogo nikapanga kazi ya za siku ili kuhakikisha napanga muda vyema. Kwa chakula cha asubuhi niliandaa kipande cha mkate na mayai pamoja na chai ya moto. Jambo lililonipa nguvu na kuanza siku vizuri. Nilianza kazi yangu kwa kutazama ratiba ya siku. Na kufanya majukumu, madogo kwanza ili kuepuka msongamano wa shughuli baadaye asubuhi nilifanya nijisikie utulivu tayari na motisha kufanya kazi kwa bidii. Kwani nilianza siku nikiwa na mpangilio wa na akili safi.

Kwa kawaida, nalala kwa takriban masaa sita hadi manane kila usiku. Kiasi cha usingizi kinaweza kutegemea siku. Wakati mwingine nikichoka zaidi naweza kulala muda murefu kidogo. Lakini siku zenye shuguli nyingi, usingizi hupungua. Usingizi mzuri ni muhimu sana kwa afya ya mwili na akili. Usaidia kupunguza uchovu, kuongeza umakini na kuboresha hisia. Wataalam wengi wanashauri mtu mzima kulala angalau masaa saba kwa usiku ili mwili upate muda wa kujijenga upya. Mimi ujaribu kueka ratiba ya kulala mapema na kuepuka simu au televisheni kabla ya kulala. Ili nipate usingizi mzito na wa kutosha. Wakati mwingine likizo au mwisho wa mwaka unisaidia kurekebisha upunguvu wa usingizi.

Ndio, napenda kupanda milima kwa sababu ni shuguli ya kusisimua na yenye faida nyingi kwa mwili na akili. Kupanda milima hunipa nafasi ya kuwa karibu na asili, kusikia upepo safi na kuona mandhari mazuri kama misitu. Mito na vilele vya kuvutia. Wakati wa kupanda najifunza kuwa mvumilifu, jasiri na mwenye malengo kwa sababu ya safari ya kufika kileleni si rahisi. Pia ni njia nzuri ya mazoea, inayosaidia kuimarisha misuli na kupunguza msongo wa mawazo. Ninapofika juu ya mlima najisikia fahari na furaha kubwa kwa kuwa nimefanikiwa kupanda mlima. Hunikumbusha kwamba katika maisha, changamoto zinaweza kuwa ngumu lakini ukivumilia mwishowe unafikia kilele cha mafanikio.

Ndiyo, napenda kusaidia jamii yangu kwa njia ndogo ninazoweza kwa sababu naamini kusaidiana kuna jenga umoja na upendo. Mara nyingi napenda kushiriki katika shuguli za kijamii kama kusafisha mazingira, kupanda miti, au kusaidia watoto yatima kwa michango, midogo au nguo. Wakati mwingine, natoa muda wangu wa kujitolea kusaidia katika makanisa au mashule ya eneo langu. Pia napenda kutoa ushauri kwa vijana kuhusu jinsi ya kuwa na nidhamu na kujituma katika masomo. Kusaidia jamii unifanya nijisikie mwenye dhamani na furaha. Kwa sababu najua hata hatua ndogo inaweza kubadilisha maisha ya mutu mwingine. Kwa kweli jamii bora ujengwa kwa upendo na ushirikiano wa watu wake.

Ninapo andaa ripoti za kazi napenda kuwa na mipangilio mzuri ili taarifa ziwe wazi na rahisi kuelewa. Kwanza kabisa hukusanya taarifa zote muhimu kuhuzu kazi iliyo fanywa. Kama tarehe, malengo, matokeo, changamoto na mapendekezo. Baada ya hapo upanga ripoti kwa sehemu kuu zifuatazo. Sehemu ya kwanza kichwa cha ripoti, jina la muradi au kazi. Sehemu ya pili utangulizi, maelezo mafupi kuhusu kazi au sababu ya ripoti. Ya tatu, maelezo ya kazi iliyofanywa hatua ulizo chukua na mafanikio yaliyopatikana. Sehemu ya ine, changamoto matatizo yaliokutana nayo na jinsi alio alivyo yatatua. Sehemu ya tano hitimisho na mapendekezo, mambo ya kuporesha siku zijazo. Baada ya kuandika, hupitia tena ripoti kuhakikisha maneno yako sawa, hakuna makosa ya kisarufi na taarifa zote ni sahihi. Pia upenda kutumia lugha rasmi, fupi na yenye heshima ili wasomaji waelewe kwa uraisi.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na samaki wa kukaanga. Napenda sana chakula hiki kwa sababu kina ladha tamu, harufu nzuri na kunikumbusha nyumbani. Wali huwa laini na wenye harufu ya viungo. Huku samaki yakiwa amekaangwa vizuri hadi ana rangi ya dhahabu na ngozi ilio, kripsi. Napenda zaidi nikikila na kukachumbali nikikula na kachumbali ya nyanya, vitungu na pilipili kidogo. Mara ya nilikula chakula hiki nilipo kuwa mtoto. Mama yangu ndiya aliye niandalia. Alikuwa na ustadi wa kupika samaki kwa njia ya kipekee. Kiasi kuwa harufu ya kepeke ili tosha kunifanya nisubiri chakula kwa hamu. Tangu siku hiyo nikapenda sana wali na samaki. Mara ya mwisho nilikula chakula hiki ilikuwa wiki ilio pita nyumbani nilijipikia mwenyewe na kila mlo ulikuwa ukinikumbusha mapishi ya mama yangu.

Mchezo wangu naufurahia sana zaidi katika olimpiki ni mbio za mia moja, mita mia moja. Napenda mchezo huu kwa sababu ni wa kusisimua sana. Na kila sekunde ina maana kubwa. Mchezo unaoonyesha uwezo wa mwili, kiasi na nidhamu ya wachezaji, jambo linalonifanya nishangilie bila kuacha. Nakumbuka vizuri olimpiki ya Rio mwaka wa elfu mbili na kumi na sita nilifurahia sana kutazama mbio za mita mia moja za wanaume. Nilishangilia sana kwa kuwa wachezaji walikimbia kwa kasi ya ajabu na ushindani ulikuwa mkubwa. Mchezaji wangu ninayempenda sana ni Usain Bolt kwa sababu alikuwa na kasi ya ajabu na alishinda mara kadhaa. Wakati wa mchezo ya olimpiki, ninahisi furaha msisimko na mshikamano na dunia nzima. Ni wakati wa kusherehekea talanta na juhudi za wanariadha kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Na hunitia moyo kuendelea kufanya mazoezi na ndoto yangu binafsi.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbali mbali, lakini hasa napenda vitabu vya motisha, haditi za maisha na riwaya za kusisimua. Vitabu vya motisha unipa mwanga na uniinua kiakili, kunisaidia kuelewa jinzi ya kushinda changamoto na kufanikisha malengo yangu. Haditi za maisha napenda kwa sababu unitia msukumo katika uzohevu wa wengine. Na mara nyingi ufundisha maadili, uvumilivu na nidhamu. Pia napenda riwaya za kusisimua au za shirikisho. Kwa sababu zinafanya niwe makini na nishangae na matukio yanavyobadilika ghafla. Kusoma, huniwezesha pia kupumzika kiakili, kuondoa stress na kufurahia hadithi nzuri. Mara nyingi napenda kusoma vitabu nikiwa nyumbani kwa utulivu, kikombe cha chai kando yangu ili niweze kusingatia kila neno.

Ndiyo, nina miwani na napenda kuivalia kwa sababu inanisaidia sana kuona vizuri na pia inafanya nionekane mtu mwenye mtindo. Navaa miwani yangu hasa ninapo kuwa kazini au kusoma. Kwani usaidia kupunguza uchovu wa macho na kunifanya niwe makini zaidi. Wakati mwingine, ninavaa miwani ya jua wakati wa kwenda inje au katika siku za jua kali. Ili kulinda macho yangu na pia kuongeza mvuto wa mitindo. Kwa kweli miwani si tu kwa afya ya macho. Bali pia nikipande cha urembo. Napenda kubadilisha rangi na muundo wa miwani kulingana na mavazi nilivyo vaa. Au hafla ninayo enda.

Naposhughulka kia makosa kazini, napenda kuwa na utulivu na umakini badala ya kuhisia haraka. Kwanza, hujaribu kuelewa chanzo cha makosa, je, kilitokea kwa sababu ya ukosefu wa tarifa, makosa ya binadamu au tatizo na kifundi. Baada ya hapo, huchukua hatua za kusahihisha kosa haraka. Iwezekanavyo ili kupunguza athari kwa kazi au timu. Pia, napenda kujifunza kutokana na makosa badala ya kuogopa au kuhukumu. Mara nyingine, makosa huonyesha maeneo ambayo yanahitaji kuboreshwa. Ninaweza pia kujadiliana na mwenzangu au msimamizi ili kupata suluhisho bora na kuhakikisha kosa lisijirudie. Mwishowe napanga hatua za kuzuia makosa kama hayo katika siku za usoni, kama kuboresha taratibu au kuongelesha tahadari. Kwa kifupi makosa ni fursa ya kujifunza na kwa njia ya utulivu na nidhamu yanaweza kubadilika kuwa mafanikio kazini.

Napenda harufu ya maua safi, hasa waridi na jasmini, kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na furaha. Harufu hizi hunifanya nijisikie karibu na asili, na mara nyingi huniletea kumbukumbu nzuri za nyumbani au bustani. Pia napenda harufu ya chai au kahawa, inayo pikwa mara moja, kwani hunifanya nihisi moto na furaha. Hasa, asubuhi wakati wa kuamka. Kwa upande wa chakula, napenda harufu ya vyakula vilivyochanganywa na viungo kama pilipili, kitungu na tangawizi. Kwa sababu, hunivutia na kunifanya niwe na hamu ya kula. Harufu nzuri kwa kweli ni njia ya kuamsha hisia. Kumbukumbu na furaha ya ndani.

Ili kuweka afya yangu kukua nzuri, napenda kufuata mtindo wa maisha unaoendana na mwili na akili. Kwanza, nazingatia chakula chenye lishe kama mboga, matunda, nafaka kamili na protini na kupunguza vyakula vyenye mafuta mengi au sukari nyingi. Pili, napenda kufanya mazoezi mara kwa mara, kama kukimbia, kufanya yoga, au kufanya mazoezi ya nguvu. Ili mwili wangu uwe na nguvu na uramba zaaji mzuri wa damu. Pia, na shughulikia usingizi mzuri kwa kulala masaa manane kila siku. Jambo ambalo husaidia akili na mwili, kupumzika na kupona. Kueka usafi wa mwili na akili mimuhimu pia kama kunawa mikono, kuzingatia afya ya meno na kuthibiti msongo wa mawazo kupitia kutafakari au kupumzika. Kwa ujumla, mchanganyiko wa chakula bora, mazoezi, usingizi na utunzaji wa akili unisaidia kuwa na afya njema na nguvu za kufanya kila siku kwa furaha.

Ushauri bora ambao ningempa mtu mwingine, ni kuwa mwaminifu na mwenye nidhamu katika maisha yake, na kushirikiana na wengine kwa upendo na heshima. Ningesema pia umuhimu wa kujua thamani ya wakati, na kutumia kila siku kwa kujifunza, kufanya kazi kwa bidii na kufanikisha malengo binafsi. Pia, ninge mshauri kushugulikia changamoto kwa utulivu, badala ya kuogopa au kuchukulia mambo vibaya. Kila kosa au tatizo ni fursa ya kujifunza na kuboresha. Ni muhimu pia kuthamini, afya na mausiano. Mwili na akili yenye afya, pamoja na usiano mzuri na familia na marafiki, ni msingi wa maisha yenye furaha. Kwa kifupi ningemshauri mtu aishi maisha yenye nidhamu, shukran na matumaini. Akijua kuwa kila hatua hata ndogo, inaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha yake.

Wakati wa mapamziko kazini, napenda kutumia muda wangu kupumzika na kupata nguvu mpya ili niweze kurudi kazini kwa umakini. Mara nyingi napenda kutembea kidogo, ofisini au nje ya jengo. Jambo linalo nisaiisha mwili na kuniondolea msongo wa mawazo. Wakati mwingine napenda kusikiliza mziki au kunywa kikombe cha chai au kahawa ili nipate furaha na utulivu wa muda mfupi. Pia marachache napenda kutumia mapumziko hayo kusoma au kuangalia habari fupi au kuzungumza na wenzangu kwa urahisi. Jambo linalo saidia kuimarisha mahusiano kazini. Wakati wa mapumziko ni muhimu kwa sababu kuwakikisha akili inapata pumziko. Huongeza tija na kunisaidia kuepuka uchovu wa mwili na mawazo.

Chakula cha chadi ninachopenda zaidi ni ugali na samaki wa kukaanga. Napenda chakula hiki kwa sababu ni tamu, kinakidhi njaa na kinanipa hisia za nyumbani. Ugali huwa laini na unakamilika vizuri na samaki aliye kaangwa. Hadi rangi ya thahabu na ngozi yake kuwa crispy. Napenda pia kachumbari ya nyanya, vitunguu na pilipili kidogo kando yake. Kwani huongeza ratha na kunifanya niwe na hamu ya kula zaidi. Mara ya kwamza nilipokula chakula hiki nilipokuwa mtoto. Mama yangu ndiye aliyeniandalia. Na tangu siku hiyo nilipenda sana. Mara ya mwisho nilikula ilikuwa wiki iliopita nyumbani. Na kila mulo ulikuwa ukinikumbusha ladha ya mapishi ya mama yangu. Chakula hiki cha jadi hakika ni sehemu ya utamaduni na furaha yangu ya kula.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu ya mkononi. Simu ni muhimu sana kwa mawasiliano kupata habari, kupanga ratiba na hata burudani. Kwa mfano kupitia simu unaweza kuwasiliana na familia na marafiki, kupata habari za haraka, kutumia ramani wakati wa safari au kusoma barua pepe za kazi. Pia simu huniwezesha kufurahia mziki, podikasti na video ambazo huongeza furaha na kupumzika. Kuna wakati ambapo simu ufanya maisha kuwa raisi sana, lakini pia ni changamoto kuishi bila yake kwa muda mrefu. Kwani kila jampo sasa linategemea teknolojia hii, hivyo kwa sasa simu ya mkono ni kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo nimewai kujaribu chakula cha kigeni, na chakula nilicho kipenda zaidi ni sushi kutoka Japan. Napenda sushi kwa sababu ni safi, yenye ladha tofauti, na yenye muundo wa kuvutia. Samaki safi au kamba ndani yake, pamoja na wali wa mvua ya mvinyo na majani ya baharini. Hutoa ladha ya kipekee, ambayo si rahisi kupata katika vyakula vya kila siku. Mara ya kwanza nilipo kijaribu ilikuwa kwenye mkahawa wa kimataifa na rafiki yangu ndiye aliye nishauri kujaribu aina ya sushi inayoitwa California Roll. Nilipokula nilishangaa jinsi latha ya samaki, avocado na pilipili kidogo ilivyokuwa tamu pamoja. Mara ya mwisho nilikula sushi ilikuwa wiki mbili zilozopita na bado ninakumbuka ladha hiyo ya kipeke.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kusafisha bafuni. Ingawa ni muhimu sana kwa usafi na afya. Mara nyingi uhisi kuwa ya uchovu na yenye harufu isio pendeza. Mara nyingi kuna maji au sabuni nyingi zinazo fanya mikono yangu kuwa kavu na wakati mwingine harufu ya choo au dawa za kusafisha inaweza kunirudisha nyuma kidogo. Pengine ni jambo la lazima lakini napendelea kufanya kazi hii haraka iwwezekanavyo. Ili niweze kurudi kwenye shuguli ninazo penda kama kusoma, kupika au kupumzika. Kwa kweli ingekuwa nzuri zaidi kama mtu mwingine angeweza kusaidia au kutumia mashine zisizo itaji nguvu nyingi.

Kwa kweli, sipendi sana kuzungumuza kuhusu siyasa. Ila, ninaweza kujiadili mada hiyo kwa njia ya heshima na yenye uelewa ikiwa inalenga kujifunza au kuelewa mambo kwa undani zaidi. Siyasa mara nyingi huwa na mitazamo tofauti inayaweza kuleta mijadala mikali. Hivyo napendelea kuichukulia kama fursa ya kusikiliza, kuelewa hoja mbalimbali na kuona jinzi watu wanavyo tofautiana katika fikra zao. Napenda zaidi kwangalia upande wa ilimu ya uraia, uongozi bora na haki za kijamii kuliko kushabikia chama fulani. Kwa maoni yangu, kujadili siyasa kwa busara kunaweza kutusaidia kujenga jamii yenye umoja na maarifa bora.

Wakati ninaitaji msaada kazini, huwa sipendi kukaa kimia. Kwanza najaribu kuelewa tatizo vizuri na kuangalia kama ninaweza kulitatua kwa kutumia maarifa na raslimali nilizo nazo. Ikiwa bado siwezi nina mtafuta mwenzangu au msimamizi mwenye uzoefu zaidi ili anipe mwongozo. Hua naeleza wazi shida ninayo pitia ili nipate msaada unaofaa. Na pia nijifunze kwa wakati huo. Napenda pia kuchukua maelezo au vidokezo kutoka kwa anaye nisaidia ili nisirudie kosa hilo. Tena kupata msaada si dalili ya udhaifu. Bali ni njia ya kujenga ufanisi na ushirikiano kazini.

Napenda zaidi mwezi wa disemba kwa sababu huwa ni wakati wa amani, mapumziko na sherehe nyingi. Watu wengi ufurahia likizo, familia hukutana pamoja na kuna hisia ya furaha na matumaini kwa mwaka mpya unaokuja. Pia, hali ya hewa uwa ya kupendeza, si baridi sana wala joto kupita kiasi katika maeneo mengi. Mziki wa siku kuu, pa mapambo na tabazamu za watu ufanya mwezi huu uwe maalum sana. Zaidi ya yote ni kipindi cha kutafakari mafanikio ya mwaka mzima na kupanga malengo mapya kwa mwaka unaofuata.

Kwa kazi yangu, stadi muhimu zaidi ni mawasiliano mazuri. Kwani ninahitaji kueleza mambo kwa uwazi na kuelewa mahitaji ya wengine. Pia, ustadi wa kutatua matatizo ni muhimu sana. Kila changamoto ni nafasi ya kujifunza na kuboresha. Uvumilivu na umakini kwa undani. Husaidia kuhakikisha kazi inafanywa kwa usahihi bila makosa. Zaidi ya hayo, uongozi na kazi ya timu ni msingi wa mafanikio kwani hakuna anayefanikiwa peke yake. Pia napenda kuendeleza ustadi za kiteknolojia kwa sababu dunia ya kazi inabadilika kila siku.

Napendelea mfumo wa Android kwa sababu unatoa uhuru mkubwa wa kubadilisha mipangilio kutumia programu mbalimbali na kuchagua wa simu kutoka kwa chapa nyingi tofauti. Pia, bei zake huwa tofauti kulingana na bajeti ya mtu. Hivyo, kila mtu anaweza kupata kifaa kinacho mfaa. Napenda jinsi Android inavyo ruhusu ubunifu na urahisi wa kushirikiana na huduma nyingine kwa Google Drive, Gmail na Chrome. Hata hivyo, IOS nayo nzuri kwa usalama, urahisi wa matumizi na utulivu wa mfumo. Kwa hivyo, ingawa napendelea Android naiheshimu IOS kwa ubora wake.

Ndivyo, ndiyo, napenda maua sana. Mauwa yana uzuri wa asili, unaoweza kubadilisha hisia na kuleta amani ya kiakili. Rangi zao tofauti huonyesha maana mbali mbali kama upendo, furaha au matumaini. Harufu yake nzuri pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mazingira yawe yenye utulivu zaidi. Ninapo yaona, nahisi kama dunia inatabasamu. Maua pia ni njia nzuri ya kuonyesha hisia kwa watu wengine, kama vile upendo, shukrani au pongezi.

Kwa kawaida, napenda kuosha na kutunza nywele zangu. Angalau mara mbili kwa wiki, ili ziwe safi, zenye afya na zionekane vizuri. Mara nyingine, kama nimekuwa sehemu yenye vumbi au joto sana, naweza kuziosha mara tatu kwa wiki. Pia napenda kutumia shampuu laini na oil au conditioner, ili nywele zisiwe kavu. Kisha nazikausha kwa upole na kuzichana kwa brush laini. Utunzaji wa nywele ni muhimu kwa sababu unaonyesha usafi na uongeza kujiamini.

Ninataka kufika kiwango cha juu, cha ubobezi na uongozi katika kazi yangu. Sehemu ambapo si tu ninafanya kazi kwa ufanisi. Bali pia nachangia katika kusaidia wengine kukuwa na kufanikiwa. Natamani kuwa mtu mwenye uaminifu, ubunifu na uwezo wa kufanya maamuzi bora. Yanayoleta matokeo chanya kwa shirika na jamii. Lengo langu ni kujenga taaluma yenye maana. Ambapo ninapata kujifunza kila siku, kushirikiana na watu wenye mitazamo, tofauti na kutoa mchango unaonekana katika maendeleo. Hatimaye nataka kazi yangu iwe chanzo cha mskumo na mabadiliko kwa wengine.

Ningependa kuitembelea Japan kwa sababu inajumuisha mchanganyiko wa kisasa na tamaduni za kale. Nimekisikia kuhusu uzuri wa majiji yake kama Tokyo na Kyoto na maandhari ya milima na bustani za cherry blossom, ambazo huleta amani na raha kwa macho. Ningependa kuona hifadhi data za kihistoria, makaburi na miji yenye taa za kisasa. Pia kujaribu chakula cha kienyeji kama sushi na rameni. Nafikiria kuhusu safari hiyo kuna nifanya nijisikie furaha na musisimuko. Nikijifunza kuhusu maisha ya kila siku ya wajapani na mila zao. Ni safari ambayo ningependa iwe na mchanganyiko wa utulivu, wa asili na msisimuko wa mjini. Ikiwa unataka naweza kuandika pia.

Ninapenda Lebron James, kwa sababu ni mchezaji wa mpira wa kikapu aliye na ustadi mkubwa, uongozi na akili ya mchezo. Ana uwezo wa kufanya mabadiliko makubwa kwa timu yake, na mara zote uonyesha nidhamu na juhudi kubwa. Zaidi ya kushida mchezo, ninamheshimu kwa jinsi anavyotumia umaarufu wake kuwamazisha vijana na kushirikiana na jamii. Pia ninapenda jinsi anavyoshirikisha wachezaji wenzake, na kufanya kila mtu ajisikie sehemu ya timu.

Ndiyo, napenda sana kujifunza historia. Historia hunisaidia kuelewa tulipo toka kama binadamu, jinsi jamii zilivyo badilika na kwa nini ulimwengu uko jinsi ulivyo leo. Napenda kusoma kuhusu utamaduni za kale, viongozi mashuhuri, vita na maendeleo ya kisayansi na kijamii, yaliyo unda dunia ya sasa. Kujifunza historia kuna maanisha unanifanya kudhamini zaidi ya amani, uhuru na maendeleo ya tulio nayo leo. Pia inanifundisha umuhimu wa kufanya maamuzi bora ili tusirudie makosa ya zamani.

Kwa kawaida, ninafua nguo angalau mara mbili kwa wiki, lakini inaweza kuongezeka kulingana na haja. Kwa mfano, nguo za kazi au nguo zinazopakwa vumbi au jasho huwa zinahitaji kufutwa mara moja tu, pia napendelea kupanga nguo kwa rangi au aina ili zifutwe kwa ufanisi na kuzuia kuharibika kwa rangi au kitambaa baada ya kufua. Napenda kuzikausha kwa mpangilio mzuri ili zisigwaruke na zionekane safi.

Ninapenda sana mziki wa pop na reggae kwani unanifanya nijisikie furaha na utulivu kwa wakati mmoja. Kwa pop napenda wasanii kama Ed Sheerin kwa sababu nyimbo zake zina maneno yenye hisia na melodi nzuri. Kwa reggae napenda bob marley kwa ujumbe wake wa amani na upendo. Nyingi usikiliza mziki wakati nafanya kazi, kuendesha gari au kupumzika nyumbani. Mziki unanifanya nijisikie furaha, msisimuko na mara nyingine utulivu. Nyimbo zinazonipendeza zinanifanya nashirikiana na hisia zangu. Zikibadilisha hali ya moyo wangu kuwa chanya na wenye nguvu.

Kwa sasa, najishughulisha na masomo ya udhibiti wa gharama na usimamizi wa rasilimali. Nilichagua njia hii kwa sababu napenda mpangilio uchambuzi na kuona jinsi ya rasilimali zinavyo tumika kwa ufanisi. Kitu ninacho kipenda zaidi ni kuchambua takwimu na kuona jinsi maamuzi yanavyo badilisha matokeo ya kifedha. Changamoto kubwa ni kusimamia miradi yenye bajeti changamano au wakati kuna tarifa zisizo kamili. Jambo linalo hitaji uvumilivu na mawazo makini. Ningependa kuboresha urefu wa muda wa mawazo na mafunzo na upatikanaji wa teknolojia bora. Ili kazi masomo yawe rahisi zaidi na yenye tija kubwa.

Kufanya kazi na timu ya mbali kuna hitaji mawasiliano mazuri na mipango za dhabiti. Kwanza, napanga mikutano ya kawaida ya mtandaoni ili kila mmoja ajuwe malengo na majukumu yake. Hutumia programu za mawasiliano na ushirikiano kama Slack, Teams au Zoom. Kuhakikisha kila mtu ana taarifa za wakati halisi. Napenda kuweka ratiba ya wazi ya kazi na dalili za mwisho. Ili kila moja ajue nilini anavyo takiwa kumaliza kazi yake. Pia ni muhimu kushirikiana kwa uwazi, kuuliza maswali na kutoa mrejisho mara kwa mara. Kwanjia hiyo, timu inabaki shirikishi yenye mshikamano na yenye tija hata kama kila mmoja yupo mahali tofauti.

Kila siku napenda kutumia zana mbali mbali za dijiti ambazo zinarahisisha kazi na mawasiliano. Kompyuta na programu sa ofisi kama Word, Excel na PowerPoint kwa kuandika ripoti kupanga bajeti na kuwasilisha taarifa. Barua pepe na mawasiliano kama Gmail au Outlook kwa kutuma na kupokea taarifa muhimu. Programu za ushirikiano kama Slack, Teams au Zoom kwa mikutano ya mtandaoni na kushirikiana na wenzangu. Zana za kuifadhi data mtandaoni, Google Drive au OneDrive ili kuifadhi nyaraka na kufikia faili kutoka mahali popote. Programu za kupanga muda, kalenda za digiti na reminders kusaidia kupanga ratiba na tarehe muhimu. Zana hizi zina nisaidia kuwa na mpangilio kufanikisha kazi kwa haraka na kushirikiana kwa ufanisi.

Ndiyo nimeshawai kutembelea ziwa na mito tofauti. Kwa mfano nilipokuwa karibu na ziwa Victoria nilifuraia kuona maji makubwa ya rangi ya masamawati na meli zikienda kando yake. Hali ya hewa ilikuwa ya kupendeza na sauti ya maji ikirushiana na upepo ilileta utulivu. Pia nilipokuwa karibu na mito midogo nimeshawai kuogelea kwa mashua na kuona wanyama wa majini. Mazuri ya asili kama haya unifanya nijisikie amani na furaha.

Napendelea kitanda kizuri chenye godoro laini kiasi. Si kigumu sana wala chepesi kupita kiasi. Kitanda kizuri hunipa usingizi mzuri, hunifanya nipumzike vizuri, na kuamka nikiwa na nguvu mpya. Kigumu sana huweza kusababisha maumivu ya mgongo, huku chepesi mno hakina msaada wa kutosha kwa mwili. Napenda pia godoro lenye mto mzuri na shuka safi. Ili kitanda kiwe na hali ya usafi na faraja. Kwa kweli, usingizi bora huanza na kitanda kizuri.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Usiku wenye anga safi huwa wa kuvutia sana. Nyota zinang'aa kama alimasi, ndogo angani, na zinanifanya nitafakari uzuri na upana wa ulimuengu. Nimependa kukaa sehemu tulivu, mbali na mwanga wa mijini. Nikitazama anga na kujaribu kutambua mashimo ya nyota. Kama Orion au the big diaper, wakati mwingine, huleta hisia ya amani na kutulia. Na kunikumbusha jinsi dunia yetu ilivyo, ndogo lakini ya kipeke. Pia, kuangalia nyota huniamsha hamu ya kujifunza zaidi kuhusu sayari mwezi na ulimwengu wa anga.

Napenda kula mboga za majani kama sukuma wiki, spinachi na michicha. Kwa sababu zina ladha nzuri na ni bora kwa afya. Pia napenda kabichi na maharagwe ya kijani. Hasa yakipikwa na vitunguu, nyanya na viungo kidogo tu mboga hizi unipa nguvu, nyuzi nyuzi na virutubisho vinavyosaidia mwili kuwa imara. Ninapozila pamoja na wali au ugali chakula huwa kamili na cha kuridhisha. Kwa kweli kula mboga kunanifanya njisikie mwepesi na mwenye afya njema.

Mafunzo yaliyo ni nisaidia zaidi ni yale yanayo husu mawasiliano kazini, uongozi na usimamizi wa muda. Mafunzo ya mawasiliano yamenisaidia kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kuelewa wengine vizuri zaidi. Mafunzo ya uongozi yamenifunza jinsi ya kuongoza timu kwa heshima, kusilikiza na kuhamasisha wengine. Nimejifunza pia kupanga kazi kwa ufanisi, kupitia mafunzo ya usmamizi wa muda, jampo linalo nisaidia kuongoza na kuongeza tija. Mafunzo haya yameboresha jinsi ninavyo fanya kazi, kushirikiana na wenzangu na kufika malengo ya kazi kwa uraizi zaidi.

Napiga picha mara kwa mara. Hasa ninapokuwa kwenye mazingira mazuri au ninapotaka kuhifadhi kumbukumbu fulani. Wakati mwingine, ninapiga picha angalau mara moja au mbili kwa wiki kulingana na shughuli zangu. Napenda kupiga picha za mandhari ya asili, watu ninaowapenda na matukio maalumu kama sherehe au safari. Kupiga picha kunanisaidia kutunza kumbukumbu na kutazama nyuma kuona jinsi maisha yanavyobadilika, pia ni njia nzuri ya kujieleza na ubunifu.

Ninaishi katika nyumba ya kisasa, yenye gorofa moja, yenye sebule, jikoni na vyumba viwili vya kulala. Eneo nilipo ni tulivu na lenye miti mingi, majirani wakiwa wanyenyekevu na huifanya jamii iwe ya kirafiki. Nilahamia hapa takribani miaka michache iliopita, na tangu wakati huo nimejifurahisha sana. Kitu ninachopenda zaidi ni amani ya eneo hilo. Upepo mzuri na uraisi wa kufika maduka na shule. Pia ninahisi salama na raha kutoka na usalama wa majirani na mwangazo wa mitaa. Ni mahali pazuri pa kupumzika na kufanya shuguli za kila siku kwa amani.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi ya kujitolea mara kadhaa. Mwoja ya uzoefu nilioupenda zaidi ilikuwa kusaidia katika misaada ya jamii. Hasa, kugawa, chakula na mavazi kwa watu. Wenye uhitaji. Nilijifunza mambo mengi kuhusu uruma, umoja na nguvu ya kushirikiana. Pia nimewai kujitolea kusaidia wanafunzi wadogo katika kujifunza masomo fulani. Jambo lililonipa furaha kubwa kuona wakifanikiwa. Kazi ya kujitolea hunipa hisia ya kuridhika kwa sababu nina kuwa sehemu ya mabadiliko chanya kwa wengine. Wewe jee umewai.

Napenda wote, lakini ugali unanivutia zaidi. Ugali ni chakula cha nguvu, rahisi kupika na unaendana vizuri na mboga nyingi kama sukuma wiki, samaki au nyama. Pia, unapoliwa ukiwa moto unaleta hisia ya kushiba na kuridhika. Hata hivyo, wali pia ni mtamu sana. Hasa ukiwa na harufu ya pizari au ukiandaliwa kwa nazi. Wali ni bora zaidi kwa chakula cha mchana au hafla maalumu. Kwa hiyo, nikichagua kati ya vyote viwili nitasema ugali kwa kila siku na wali kwa sherehe.

Mara nyingi asubuhi napenda kula chakula chenye virutubisho na nguvu kama mayai, mkate wa nafaka kamili au uji wa ngano. Mara nyingine pia napenda kuongeza matunda kama vile ndizi au machungwa na kikombe cha chai au kahawa. Chakula cha asubuhi husaidia kunipa nishati ya kuanza siku vizuri na kunifanya nishike nguvu hadi chakula cha mchana kifike.

Napenda kuwa mahali tulivu, penye asili na penye mwanga wa kutosha. Mahali kama milimani, kando ya ziwa, au bustanini. Hunipa utulivu na unisaidia akili kupumzika. Napenda pia sehemu zinazokuwa na hali ya joto ya wastani. Si baridi sana wala siyo joto kupita kiasi. Na watu wakiwa wanyenyekevu na wakiwa na heshma. Mahali kama haya, hunifanya nijisikie na raha, usalama na uwezekano wa kufikiria au kuunda mawazo mapya.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ya chai ya tangawizi na mdalasini. Ninakinywa asubuhi mara nyingi baada ya kuamka kwani hunisaidia kuamka vizuri na kupata nishati ya kuanza siku. Nilijifunza kunywa chai hii kutoka kwa mama yangu, na tangu wakati huo imekuwa sehemu ya kawaida ya maisha yangu. Baada ya kunywa, ninajisikia mtulivu na macho yanakuwa makali. Huku mwili ukipokea nishati ya asubuhi. Zaidi ya hayo, harufu ya tangawizi na mdalasini hunifanya nijisikie vizuri na kuanza siku kwa furaha.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu. Nina waheshimu sana kwa busara na uzoefu wao. Na mara nyingi uwashauri au kunipa mwongozo pale ninapo itaji. Wakati mwingine tunakaa pamoja, tukiongea kuhusu historia, maisha na mafunzo ya kila siku. Jambo linalo nifanya nijisikie karibu na kujaliwa. Pia napenda kushiriki nao furaha ndogo za kila siku kama chakula, sherehe za familia au hafla za kijamii. Mahusiano haya unifundisha uvumilivu, heshima na umuhimu wa familia na kunifanya nikue kimaadili na kiakili.

Ningependa kuona maendeleo ya elimu, afya, na usawa wa kijamii katika jamii. Ningependa kila mtoto awe na fursa sawa ya kupata elimu bora, na kila mtu awe na ufikiaji wa huduma za kiafya za msingi. Zaidi, ningependa jamii iwe na usalama, ajira za kutosha, na usawa wa kijinsia. Ambapo kila mtu anaheshimiwa bila kujali asili, dini, au hali ya kifedha. Pia ningependa kuona teknolojia na miundo mbinu ikienea kwa wote. Ikirahisisha maisha na kuunda fursa mpya za biashara na maendeleo. Maendeleo kama haya, huleta ustawi wa kweli na furaha kwa watu wote.

Nina hifadhi data yangu kwa njia salama na zilizo pangwa vizuri. Kwanza, hutumia vifaa vya kuhifadhi kama kompyuta na diski kuu za nje. Kwa faili kubwa, pia ninapendelea kutumia uhifadhi wa mtandaoni kama Google Drive ama OneDrive. Kwa sababu ni rahisi kufikia faili zangu kutoka popote na husaidia kuepuka kupoteza data. Nikiharibu kifaa mara kwa mara hufanya backup ya data muhimu ili kuhakikisha usalama wake. Pia nina hakisha ninalinda nyuila zangu na situmii mitandao isio salama wakati wa kuhifadhi au kupakua faili.

Mara nyingi wikendi napenda kupumzika na kufanya shuguli za burudani. Kwa mfano uanza siku kwa kulala kidogo zaidi au kunywa kahawa ama chai asubuhi. Kisha napenda kutembea inje kuenda bustani au mbuga za wanyama au kuenda kwenye ziwa au mito. Ili kufuraia asili. Pia huwa na muda wa kusoma vitabu, kusikiliza mziki na kuangalia sinema. Baadhi ya wikendi napenda kukutana na familia au marafiki, kushirikiana chakula au kufuraia shuguli za kijamii. Wikendi pia ni muda mzuri wa kupanga wiki ijayo, kupanga ratiba na kujipatia nguvu.